Ninapotaka kustarehe. Mara nyingi napenda kukaa mahali tulivu nyumbani. Naweza kusikiliza mziki, mpole, kuangalia filamu, au kipidi ninachokipenda, au kusoma kidogo. Wakati mwingine, napenda kutembea nje ili kuvuta hewa safi na kupumzisha mawazo. Hayo, hunisaidia kupunguza msongo na kujisikiliza nikiwa mtulivu zaidi.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni huniraisishia kupata bidhaa bila kuenda sokoni hasa vitu kama nguo vifaa vya nyumbani au simu pia napenda kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kununua hata hivyo huwa makini kuchagua wauzaji wanaoaminika ili kuepuka matatizo.

Ili kujitunza ninaangalia afya yangu ya mwili na akili nakula chakula chinye lishe na kunywa maji ya kutosha na nahakikisha napata usingizi wa kutosha. Pia nafanya mazoezi mepesi napumzika ninapohitaji na nachukua muda wa kufanya mambo ninayopenda ili kupunguza msongo wa mawazo.